Niambie kuhusu timu bora ya mpira wakirupi wakimarekani Tukizungumuza kuhusu timu bora ya mpira wakirubi wakimarekani ni jambo ambalo inaweza kuchukua muda wa kueleza kwa sababu kila kipengee cha timu kutoka historia yake Mafanikio, wachezaji, muhimu, mbinu za uchezaji na hata mvuto wake kwa mashabiki kina umuhimu mkubwa Tukianza na msingi, mpira wakirubi wakimarekani ni mchezo wenye nguvu Unaochanganya mbinu, kasi, nguvu za kimwili na akili ya kimkakati na timubora zaidi maranyingi huchaguliwa kwa kuangalia mchanganyiko wakila kipengele hiki Kwanza kabisa ya timubora inahistoria ya kuvutia na ya mafanikio Kila timu inayojulikana sana kima taifa hufanya kazi kwanjia ilio anzishwa vizuri, yenye msingi ya mafunzo, maadili ya wachezaji na mpangilio wa kimkakati wa uchezaji historia ya timu hii maranyigi inahusisha ushindi muhimu, mashindano makubwa na hata mapinduzi ya mbinu za kucheza, kwa mfano. Wachezaji wa zamani waliweka msingi ya uchezaji, mbinu na mbinu za kushirikia na ambazo zinaendelea kuathiri mchezo hadi sasa. Historia hii ni muhimu kwa sababu inaunganisha wachezaji wapya na waliopo, ikichangia mshikamano wa timu na mshikamano wa mashabiki. Timu bora ina wachezaji wakipekee situ kwa nguvu za kimwili bali pia kwa akili ya uchezaji. Wachezaji hawa wanaweza kuona nafasi kwenye uwanja ambao wengine hawaoni kupanga mashambulizi kwa mpangilio na kufanya uamuzi ya haraka chini ya shinikizo Hii ni jambo la kipekee kwa mpira wa kirubi na kwa sababu mchezo huu unahitaji nguvu za kimwili Timubora inajumuisha wachezaji wenye uwezo wakushirikiana kwa kina, kushirikiana kimkakati na hata kuhamasisha wachezaji wenzao wakati wa changamoto mbinu za uchezaji pia ni muhimu sana Timubora ina mfumo wa kucheza unaofaa kila hali katika mashambulizi ya moja kwa moja, pasi za haraka, mpaka mbinu za ulinzi na kushughulikia wachezaji wa pili. Mbinu hizi hazijengwi tu kwa nguvu ya kimwili, bali pia kwa uangalifu wa kimaendeleo. Timu mzuri ina mbinu mbadala ili, iwapo jambo fulani halifanyi kazi, inaweza kubadilisha mbinu haraka na kutumia na fasi ipasavyo. Hii ni moja ya sababu zinazo fanya timu kuwa bora kwa sababu haina mpangilio ya kudumu tu ina uwezo wa kubadilika kwa hali ya za mchezo. Timu bora pia ina mshikamano wa ndani unaonekana. Hii ni kwa sababu mpira wa kirubi ni mchezo wa kushirikiana na wachezaji wanategemeana sana. Ushirikiano huu hufanywa wazi kupitia mazoezi ya pamoja, mafunzo na hata kushirikiana nje ya uwanja. Mshikamano huu unasababisha kila wachezaji kujua jukumulake na jinsi ya kusaidia wenzake Hii hufanya wachezaji kufanya uamuzi sahihi haraka ambayo ni muhimu sana katika mchezo wenye kasi na mashinikizo kama kirubi chamarekani mashabiki pia ni sehemu ya timu bora timu yenye mashabiki waaminifu na wenye shauku hutoa nguvu ya ziada kwa wachezaji Kuzungukwa na wachezaji na mashabiki wanao elewa mchezo na kuonyesha shauku ya kweli Kuna changia morali ya wachezaji na kuimarisha mshikamano wa timu timu bora hufanya mashabiki wake wajisikie sehemu ya timu situ kufuatilia matokeo Bali kushiriki katika kila hatua ya mchezo Hii ina jenga hisia za ushirikiano na mshikamano wa kijamii unaosaidia wachezaji na timu kwa ujumla vile vile mafanikio ya timu hayaangalii tu ushindani kwa mechi moja ya bali ni mfululizo wa ushindi na utendaji dhabiti. Timu bora ina historia ya kushiriki mashindano makubwa, kama vile ligi kuu, michuano ya kitaifa na hata mashindano ya kitimataifa. Ushindi katika mashindano haya unadhibitishwa kuwa timu inanguvu ya kuendelea, inajua mbinu za kushinda na inawachezaji wenye ustadi wa kipekee Kwa hiyo, ushindi huangalii mechi moja tu, bali ni matokeo ya mchakato mrefu wa kujenga timu dhabiti. Aidha timu bora ina usimamizi mzuri kocha na washauri watimu wanachangia sana katika kufanya timu kwa bora. Mbinu za mafunzo, kupanga mechi, kuchagua wachezaji na hata kuimarisha morali ya wachezaji nivipengele vyote vya muhimu. Kocha mzuri hufanya wachezaji kuwa makini, wategemeane na kuwa na mtatazamo wa ushindi bila kushinikiza kupita kiasi. Usimamizi mzuri unahakikisha kila kipengele cha timu kinaendana na malengo ya jumla ya timu na kufanya kila mechi kuwa yenye mafani kio zaidi.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda sana ni Barcelona FC na kuzungumza ni kama kusimulia hadithi ndefu iliyonja hisia, iliyo kumbu kumbukumbu, vipindi vya furaha, changamoto na mafunzo mengi ya maisha. Siipendi tu kwa sababu ya ushindi ya umajina makuba ya wachezaji bali kwa sababu ya utambulisha wake, mtindo wake wakucheza na jinsi ilivo nifanya nipende mpira wa miguu kwa undani zaidi. Kwanza kabisa kinacho nivutia sana kuhusu Bacelorna ni falsafa yake ya uchezaji Kuna hile kauli maarufu hile zaidi ya klabu Hii si kauli ya mapambo tu bali inaonekana wazi katika jinsi timu inavyojenga wachezaji wake Inavyocheza na inavyo husiana na mashabiki mtindo watikitaka ule wapasi fupi fupi Kumiliki mpira na kucheza kwa akili zaidi kuliko nguvu ulinifanya nitambue kwamba mpira wa miguu si kukiumbia tu au kupiga mpira mipira mirefu bali ni sanaa, subira na ushirikiano na kumbuka sana vipindi ambavyo Barcelona ilikuwa kelele ni hasaa enzi za peGadealo kuona timu ikicheza ilikuwa kama kutazama muziki ukiwa umegeuzo wakua mchezo mpira ulikuwa unazunguka kwa kasi wachezaji wakielewana bila hatakuangaliana sana na kila shambulio ilikuwa na mpangilio haikuwa lazima wafunge mabao mengi kila dakika lakini kila wakati walikuwa wakitawala mchezo hiyo ili nifanya nifurahie hii ata mechi ambazo zilisha kwa sare kwa sababu burudani ilikuwa tayari imetimia wachezaji waliopita na waliopo Barcelona pia wamechangia sana mapenzi yangu kwa timu hii Lionel Messi kwa mfano si tu mchezaji mkubwa bali ni alama ya enzi fulani ya mpira ya migu Kwanzia akiwa kijana mdogo hadi kuwa nahodha safari yake ndani ya Barcelona ilikuwa ya kipeke sana Kila alipokugusa mpira kulikuwa na matarajio na mara nyingi haku katisha tamaa Lakini hata zaidi ya mesi kulikuwa na wachezaji wengine kama vile Iniesta, Puyol na wengi zaidi ambao walinifanya nitambue thamani ya uaminifu kwa timu na kucheza kwa ajili ya mfumo Si kwa jili ya sifa binafsi peke Pia napenda jinsi Barcelona inavyoajenga vipaji kutoka kwa akademia yake ya Lamasia. Hii inanipa hisia kwamba timu haitegemei kununua nyota tu bali inawekeza kwenye vijana, inawelewa na kuwapa nafasi. Kuona kijana akianza akiwa na umri mdogo na badaye kuwa mchezaji muhimu wa kikosi cha kwanza ni jambo linaloguza moyo. Ina nifanya nihisi kwamba kuna nafasi kwa kila timu, mradi tu, ana nidhamu, bidii na subira. Kuna nyakati pia ambazo Barcelona imepita changamoto kubwa, kushindwa vibaya, kupoteza mataji, matatizo ya kifedha na kuondoka kwa wachezaji wakubwa. Lakini hata katika nyakati hizo bado niliendelea kuipenda kwa sababu mapenzi ya kweli kwa timu hayaishi wakati wa ushindi tu. Yanadhihirisha zaidi wakati mambo hayaendi sawa. Kuiona timu ikijaribu kujijenga upya, kuadilisha kizazi cha wachezaji na kupambana kurudi juu tena kunanipa hisia ya matumaini na uvumilivu. Mashabiki wa Barcelona pia ni sehemu ya sababu inayonifanya niipende zaidi. Popote ulipoduniani kuna shabiki wa Barcelona. Mazungumuzo yao, mjadala yao, furaha wanapo shinda na hata huzuni wapanapo shindwa vyote vinaonyesha jinsi timu hili ilivyo zaidi ya klabu ni kama familia kubwa yeye hisia tofauti tofauti Lakini inayounganisha na rangi na nimbo moja Kwa upande wa mechi kuna zile ambazo siwezi kuzisahaau mechi za El Clasico, Didi ya Real Madrid, kwa mfano huwa na ladha ya kipeke Si tu kwa sababu ya ushindani kubwa bali kwa sababu ya historia, pressure, na hisia zinazozunguka mechi hizo ushindi katika mechi kama hizo husiwa kwa muda mrefu sana na hata kushindwa kuna kuwacha ukitafakari kwa siku kadhaa Kwa jumla bacerlona si timu ninaipenda tu kwa macho bali ni timu ambayo imenifundisha mambo mengi kuhusu subira kazi ya pamoja kwa mini mfumo na kuthamini uzuri wa mchezo Kila msimu mpya hata kama matarajio ni makubwa au madogo bado kuna ile hisia ya kusubiri, ya kuamini, kwamba kuna kitu kizuri kinaweza kutokea hiyo ndiyo nguvu ya kuwa shabiki wa timu unayoipenda kweli Ndiyo maana na kuzungumuza kuhusu timu ninayoipenda ya mpira wa miguu Si jambo la dakika chache ni ya hadithi ndefu ya hisia, ya kumbukumbu, ya ushindi ya maumivu na pia matumaini yanayoendelea.